Unawakaribisha kwa kuonyesha mazingira, kuwajulia hali, kuwasalimia, kuonyesha upendo. Unawakaribisha kwa kuonyesha mazingira, kuwajulia hali, kuwasalimia, kuonyesha upendo. Na unawonyesha pia sheria za pale kazini ndio waweze kuishi vizuri.

Je unapenda kusikiliza radio, ndio napenda kusikiliza radio kupata habari za kila siku. Na kusikiza mziki, mara katha wakatha na mambo mengine kama tarifa yanayo semwa kupitia kwenye radio.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Mimi hutumia simu yangu kila siku kwa muda wa masaa sita au saba na huwa na shirika ni programu kama vile mitandao ya kijamii mara nyingi kupata habari nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ni samsung duos. Kwa hivyo.

Unaweza niambia kuhusu pahali unapoishi. Pahali ninapoishi ni katikati wa mji mazingira hapo napenda kwa sababu kuna usafiri wa haraka magari ni kwa wengi. Mazingira yenyewe yametulia hayana mambo mingi. Kuna usafi huko ndio maanake napapenda. Na pako salama pa kuishi hapana hatari.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako. Kushiriki katika ibaada na kuomba mwenyezi mungu kila siku. Hilo ndio jambo la muhimu sana kwangu. Ibaada na imani yangu ndio kitu muhimu sana kwa sasa.

Nje unawafahamu majirani zako. Ndiyo nawafahamu majirani zangu. Karibia wote. Juu napenda kuwana usiano mzuri na majirani zangu. Na tuweze kuishi kwa amani na upendo. Kwa hivyo nawafahamu vizuri tena sana majirani zangu.

Unafanya kazi na timu ya mbali. Huwa inalingana kazi enye kuna kazi naezataji kufanyika. Na timu ya mbali kupitia kwenye simu au kwa mtandao ndiyo.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mara nyingi huwa nakunywa sharubati, natulia pale nyumbani, naweka muziki, naangalia filamu kadhaa mbili tatu, ndiyo nakula vizuri, hivo ndio na najistarehe pale bana lakini kuenda kuzurura nje.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazini. Maushauri ningependa kupea mtu ni ajitume kama vile anavyoanza kazi anavyojituma. Ndivyo aendelee na huo moyo wa kujituma kila siku ndiyo.

Niambie kuhusu majira yako unayopenda. Majira ninayopenda ni kiangazi. Huwa napenda kiangazi sana kushinda masika. Majira ninayopenda ni hesabu ile hali ya anga uko imetulia haina mambo mingi.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kenye nafanya jioni huwa nahakikisha nimenyoosha nguo zangu za kuenda kesho kazini. Nimetayarisha kila kitu nimeweka venye inavyo paswa kuwa, nimepanguza viatu. Naomba kisha nalala.

Unapenda kusoma gazeti au habari mtandaoni. Kusema ukweli napenda kusoma napenda habari mtandaoni. Hasabu na ili kuna habari mingi na kuna vipindi kadhaa. Na mtandao ni mkubwa kushinda gazeti.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Chenye ninaweza kula ni miti. Naweza kuona miti nje, majengo, mabarabara. Mimi huwa napenda kutazama jioni, nione ile jua ya jioni inavyokaa inapendeza.

Je, unapenda kusimama au kusimamiwa. Kusema ukweli mimi najua kilichonipeleka pale kazini. Kwa hivyo si lazima mtu anisimamie ndiyo mimi niwezi kufanya kazi yangu. Naweza fanya kazi yangu bila kusimamiwa na mtu yote. Na nitaifanya kwa umakini na kwa ustarabu.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Huwa nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Asubuhi nikiamka. Unafanya mazoezi kabla ya kuanza siku yangu. Najioni nikitoka kazini nafanya mazoezi yangu pia. Kwa hivo ni marambili kwa siku.

Mziki gani unahusikiliza mara nyingi? Mara nyingi mimi upenda kusikiza nyimbo za kitamaduni. Napenda nyimbo za kitamaduni na nyimbo za reggae. Mziki za reggae huwa nayapenda sana kwasababu ya beats zake na vaibu yake.

Unapenda kununua nini zaidi? Ninacho kipenda kununua zaidi kusema kweli ni matunda. Napenda kula matunda, napenda familia kula matunda, kwa sababu ni nzuri kwa afya yangu. Kwa hivo napenda kununua matunda zaidi.

Unaanzaje mradi mpya kwa kazi. Kwanza nafaa nijue hiyo mradi ninahitaji nini, na naweza kuifanya vipi ninadhani itachukua muda kiasi gani ndio niweze kuanzisha mradi.

Unapenda kwenda madukani lini. Huwa napenda kwenda madukani siku za wikendi siku kama jumapili, ndio napenda kwenda madukani. Ninunue vitu zangu kwa wingi, ninunue mara moja isikuwe kila siku naenda dukani.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine maoni huwa naichukulia kwa umakini kwa sababu yale maoni yanaweza kukusaidia wewe kukua yale maoni huwa yana muhimu sana kwa lazima usikilize maoni ya mtu ndo uweze kujibadilisha.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Katika kazi yangu nataka nifike mbali. Nipandishwe cheo, niongezo mshahara na vitu kadhalika. Kwa kusema ukweli nina maoni mengi pale kazi nataka maendeleo pale kazini.

Unapenda kucheza ama kutazama michezo kwa sasa kwa sababu ya umri napenda kutazama michezo bana hakuna kucheza. Lakini mara moja moja huwa naenda kuchezo. Lakini chenye napenda zaidi napenda kutazama michezo kwenye runinga.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kirugbi wa kimarekani. Kusema kweli sifuatilizii mpira wa rugbi wa kimarekani. Kwa hivyo sina maoni yoyote kuhusu timu ya rugbi.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua. Wakati wa mvua, mara nyingi huwa kuna barili. Kwa hivo mimi hukaa ndani, naweka na tafta joto kama ni kuwasha moto, kunywa kahawa, vitu moto moto, lakini kutoka nje kutembea hapana.

Je unapenda kuwoga kwa maji ya moto. Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto. Haswa kama asubuhi hivyo. Wakati kuna baridi naoga na maji ya moto. Chome chome mwidi kidogo kama nimetoka kunyeshewa inje. Nakuja kuoga na maji ya moto nyumbani. Ndiyo.

Ngepena kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza mambo mingi ya teknolojia hasa kutumia hizi teknolojia mpya zenye zimetokea kisasa. Ningependa kujifunza hizo. Ninapenda kujifunza vitu vipya kusema kweli.

Unapenda kucheza mchezo gani? Napenda kucheza mchezo wa mpira wa vikapu? Napenda kucheza wa mpira wa vikapu. Nimeanza kucheza kutoka utotoni. Hadi leo nacheza mpira wa vikapu. Kwa hivyo napenda huo mchezo sana.

Unashugulikia makosa kazini kivipi. Kwanza unafaa kutambua makosa enye imefanya. Kisha unatafuta jinsi ya kusuluhisha ile kosa alafu unashughulisha ile kosa bila kuongeza makosa mengine.

Je unapenda sanaa aina gani sanaa nayo ipenda ni sanaa za kitamaduni inawaza kunionyesha uju za kitambo zilivokuwa na pia sanaa ya mziki napenda pia sanaa ya mziki kwa hivyo hizo ndo sanaa ya nazo zipenda.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Mara nyingi mi hutumia kompyuta, kwa hivyo nimezoea kuandika kwenye kompyuta. Data zangu zote nazihifadhi kwenye kompyuta na naweza kuzipata kwa urahisi na haraka.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya. Vyakula tofauti tofauti, vyakula vya kitamaduni, vyakula vya kisasa zote mimi hupenda kujaribu. Napenda vyakula kiufupi.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yagu unatumia zaidi kwa kufanya ujuzi, kufanya kutafuta, usaidizi, kuwasiliana na familia, na jamii, na vitu kadhaa.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Napenda kutafuta kivuli, nitafute mahali nikae, baada ya kutafuta kivuli, niende sasa nikatafute kinywaji ama sharubati, nikae, nipunge upepo, huku nikishukisha sharubati yangu.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Ninacho kifanya huwa napija mazoezi. Asubui na jioni. Nanywa maji mengi. Wafanya mazoezi kwa wingi. Nakula vizuri na lala mapema. Ivo.